Moja, mimi hufika kazini kwa wakati unaofaa. Alafu baada ya kufikia nimepanga ratiba yangu ya shughuli ambazo nitakazo fanya pale sababu ninajua kazi yangu ni gani pale. Kwa hivo, ninafanya kazi kulingana na ratiba yangu. Halafu wakati wa mapumziko, nina tabia mzuri ambayo lazima niende mapumziko kwa kipindi kifupi kabisa. Kinachohitajikana bila kupoteza muda wowote.